Je, una ndege wa kufugwa nyumbani? Ndiyo, ndege wa kufugwa nyumbani tunao. Tunafuga kuku, lakini pia tunafuga na bata. Kuku wapo kumi ambako wawili ni jogoo na michechea ni minane. Bata tuna wawili. Kuku na bata hapa nyumbani tunafunga kwa ajili ya chakula na wala si kwa ajili ya kuuza. Kwa hiyo tunakula nyama ya kuku na pia na mayai.

Jee umewahi kuenda maonyesho ya sanaa kwenye maonyesho ya sanaa hapana sijawai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa lakini nimekwenda kwenye maonyesho ya biyashara.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Huwa napokea maoni kutoka kwa wengine kama njia ya kujifunza na pia inategemea na namna ninavyoambiwa hayo maoni na mazingira. Mfano, mtu akinifuata privati, yaani mtu akinifuata faragha, kuna radhi. Mtu akinifuata faraga, akanipa maoni labda nimekosea jambo fulani. Nalo jambo ni binafsi, basi ni rahisi sana kumsikiliza na kumheshimu. Na kama hili jambo ni la uma, basi pia nitamskiliza kwa uma. Sawa.

Ya nawakumbuka walimu wengi tu kutoka shule. Wakati nipo shule ya sekondari, elimu ya olevo. Kwanzia kidato cha kwanza mbaka kidato cha nne. Na mkumbuka walimu moja ambae yeye alikuwa nie walimu mkuu msaidizi. Yule bwana alikuwa nye rafiki yangu kwelikweli. Alikuwa anaitwa ramadhani mbwana. Alikuwa akinipenda sana, alikuwa kinionea huruma. Na kuna wakati alikuwa akinichukulia mimi kama manaye, kama mtoto mbe sina hatia.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Mimi mara nyingi nakuwa naoga mara moja tu kwa siku. Huwa naoga mara moja tu kwa siku. Either nitaoga asubuhi au nitaoga mchana. Inategemea na siku au na majukumu ambayo. Nitakuwa nayo ndani ya siku husika.

Swali la kwanza, unaweza kushiriki ni nchi gani ungependa kutembelea? Mimi kusema ukweli napenda kutembelea nchi ya uturuki. Natamani siku, moja nipate nafasi ya kuenda kutembea uturuki. Swali la pili, labda, unaweza kueleza ni kwanini unaitamana nchi hiyo? Natamani kuenda kutembea uturuki kwa sababu kuna vitu nimeviona kwenye tamthilia zao. Mime ni mpenzi wa tamthilia za kituruki. Nimeangale tamfilia niksana za kituruki. Ikiwemo tamthilia za kihistoria za dola ya Ottoman, dola ya Uthmania. Je, unakumbuka kitu fulani kuhusu nchi hio, ulichosikia. Ndiyo, natamani kwenda kuona historia. Nimesikia historia ya nchi iyo ya uturuki. Kwa iyo, natamani kwenda kutembelea ili nione historia yake, ipo vipi. Na, nilivosikia. Swari la nine, ungependa kureza ni kwa nini, ungependa kuona huko. Kwa sababu kwanza kuna vivutio vingi, za kiutarii ikiwemo mambo ya kale, mambo yao ya historia. Utamaduni wao, wa kimaisha kijumla. Tano, unaisi nini unapofikiri kuusu safariyo. Na isi kama vile ni bahati kubwa sana.

Muda wangu wa abure mara nyingi nakuwa natumia kama nilivyo kwambia mwanzo. Huwa nakaa mtandaoni kuangalia online kuna fursa gani. Hilo la kwanza, la pili huwa napenda kukaa na watu, kuongea na watu jioni. Lazima nitafute sehemu ambako nina kuna watu, nitakaa niongee nao. Mara nyingi ni watu ambao ninawafamu, wala si wageni umeona? Haya cha tatu nakuwa napenda kutazama tamthilia kwenye movie, cinema, movie kwenye PC, jioni vile. Au wakati mwingine huwa napenda kwenda kutembea barabarani, ufukweni, kuangalia yale mandhari ya asilia kwa sababu inasaidia kwa namna moja ama nyingine kuondoa mawazo.

Jee, unapenda kula popcorn? Ndiyo yaa, huwa nakulanga mimpi mpupu. Yani mimi huwa nakulanga popcorn, lakini si mara kwa mara, ni mara chache. Kuna sehemu, ni etumakumbushu, ipadari salamuku. Pale ndo maarufu sana kwa wanao uza popcorn. Maona? Ya, pali ndo sinapatika na kuyo, nakuwa na chukua zaifu moja, zaifu mbili, ndo nazi nyubani kwa.

Yeah, mimi nina taaluma ya uhasibu na fedha, naam. Ndo kwanza nipo kwenye, ndo kwanza nipo kwenye stage za mwanzo za kazini. Ndo nataka niingie kazini. Bado sijaanza kazi. Nataka niingie kazini. Lakini nina ndoto za kufika mbali kwenye kazi yangu. Natamani siku moja nije kuwa professional accountant au nije kuwa auditor mkaguzi. Yeah, hayo ndiyo malengo yangu.

Ujuzi ni nao taji kuimarisha ni mwingi tu kwa sababu kuna ujuzi tufauti tufauti. Ambazo sasa hivi ni unaswako sana ni mfano maswala ya data analysis, uchambuzi wa data, ya makampuni sasa hivi ni mengi sana na yana data nyingi. Kwa hiyo sasa wanakua, wanafanya maamuzi, kutokana na nini na data zao, jinsi ambazo zipwe ni zimezarishwa uchambuzi wa nini, kipi kizalishwe au maamuzi gani yafanyike kuhusiana na masuala ya fedha, uzalishaji, kilimo, kutoka na nini? Na data ambazo ipo. Kwa hivyo ni ujuzi huu ambao unahitaji kuimarisha kwa kipindi hiki. Ujuzi mwingine ni masuala ya freelancing kwa sababu hiyo wakati mwingine inakuwa ni kama chanzo kingine cha fedha. Kwa hivyo pia ninahitaji kuimarisha ujuzi wa freelancing kwenye masuala ya visual assistant.

Wakati nilipokuwa mtoto, kumbukumbu ziko nyingi lakini napenda kukumbuka kumbukumbu hii hapa. Ilikuwa ni siku kuu ya Idul Fitri. Sisi waisilamu tunakuwa tunasherehekea siku kuu ya idul fitr kila baada ya kumaliza kufunga mwezi mtukufu wa ramadhan. Kwa hio ilikua ni siku kuu ya idul fitr. Mimi na familia yangu tulikwenda mbezi kutembea. Tulikwenda kumtembelea bibi yetu kwa sababu familia yote ilikutana huko kwa ajili ya kujumuika kwenye kusherehekea siku kuu pamoja na kula pamoja. Naam, ilikuwa ni sherehe lakini pia ilikuwa ni safari lakini pia kulikuwa na michezo ndani yake. Kwa sababu kipindi kile wakati mimi nimekuwa mtoto si kuwa pekee yangu, kulikuwa na watoto wengine. Tulicheza, tulikula, tulikunywa, tulifurahia, tulitunzwa, tulipata pesa lakini pia nakumbuka siku hio mvua ilinyesha kidogo safari yetu ilikuwa na changamoto. Kutoka Mwananyamala mpaka mbezi tulikodi basi lakini pakushuka kipindi kile kulikuwa bado hakuna barabara. Tulivyashuka ilitulazimu tutembee kutoka pale tuliposhuka moaka nyumbani kwa bibi. Na kule kulikuwa mvua iminyesha na ardhi ya kule ilikuwa imiloa na ardhi ya kule imebeba udongo wa mfinyanzi. Kwa hiyo sisi wakati tupo watoto tulikuwa tunateleza tulikuwa tukianguka. Wakubwa zetu walikuwa wanutushkilia ili tusianguke na kuumia. Nakumbuka nilikuwa mimi pamoja na wazazi wangu, baba yangu, mama yangu. Ndio nilikuwa nao, kulikuwa kuna shangazi yangu, mjomba wangu na watoto wao na ndugu wengine walikuwepo na kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni kwamba na tulikutana wengi alafu furaha nafikiri ilikuwa ni kubwa furaha ilikuwa ni kubwa sana.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu. Ya nikiwa na mgogoro na mtu kwanza kabisa inategemea mahali ambayo ninayo. Wakati ya mwingini nakuwa ni mikasirika. Wakati ya mwingini nakuwa nipokawaida. Wakati ambao nakuwa ni mikasirika. Basi mara nyingi nakuwa nagombana. Hila nikigombana huanawai kukakimya ili kuepusha madhara yatakayotokea kwa sababu madhara yanakuwa ya nasababishwa na hasira. Na hasira inapokuja, chochoote kineza kufanyika, uneza ukampigia mtu ukamumiza, awewe ukapigwa, mkaaribu mali, mkaaribu vitu. Ha kakini nikia wasina hasira, basi nikia nimetulia, na kuna kaa kimya, huku na tafakari, yani kumfanya yule ambaye ni mgogoro nae, aonekane mpumbavu.

Unangoja baruapepe mara ngapi kwa siku? Kwa siku nangoja baruapepe hata mara kumi. Kwa sababu nafanya maombi ya kazi mengi sana. Na naomba sehemu tofauti tofauti. Naona. Nimeomba kwenye makampuni mengi sana. Kwa hio kwa siku naingia kwenye baruapepe yangu. Hata marakumi, hata mara ishirini kuangalia kama kuna majibu nimepokea. Kuna taarifa yoyote ambayo imefika kwa ajili ya kazi. Na huwa sichoki kwa sababu sikati tamaa naamini siku moja miongoni mwa hizi barua pepe zitajibiwa. Na mwenyezi Mungu anijalie anifungulie siku moja nifike. Na mimi iwe bahati yangu.